Unajihisi vipi kusu tathmini za kazi. Mimi huwa nikiwa kazini huwa napenda kufuatilia tathmini za kazi. Napenda kufatilia sheria za kazi. Ziwe wazi wakati niko au wakati napata kazi na huwa napenda kwamba kuwe na uwazi kuwe na uwazi kuhusu kazi yenyewe majukumu yangu ni yapi majukumu yangu ni wapi na mipaka ya hiyo kazi ni wapi kwa hivyo mimi huwa nafurahia niwe na tathmini za kazi ambazo ziko wazi na ambazo zinaeleweka isiwe kuna mambo fiche ambayo pengine unapata mtu amekushtua nayo.

Je, mimi ni mtu mbunifu, ndiyo, mimi ni mtu mbunifu. Katika kazi zangu, hadi wakati nilikuwa mwalimu, wakati nilikuwa nafunza somo la fizikia na kemia. Mahali nilipokuwa kukuwa na mabara. Kwa hivyo nikuwa na buni, na buni njia za kibunifu, za kufanya utafiti. Wakati kuna utafiti ambayo tunafaat ufanye. Kwenye somo la kemia au kwenye somo la fizikia. Ata wakati huu. Wakati na nimeingia katika mambo ya mitandao. Mambo ya programi. Mambo ya interneti. Mambo ya data. Lazima uwe mbunifu. Wakati unafanya shughuli zako. Pengine unaunda programu. Lazima uwe mbunifu programu yenyewe isiwe inachukua nafasi mingi sana. Kwenye hifadhi ya simu au hifadhi ya kompyuta. Wakati unafanya mambo ya utafiti wa data auwa kuchambua data. Inaitwa data analysis. Unaangalia kwa kimombo, unaangalia mambo kwa ubunifu ilikuwa na njia ambazo zita ni rahisi mtu wakawaida kuelewa. Wakati unamwelezea kuhusu utafiti wako, wakati anatumia hiyo programu ambayo umeunda.

Je, namkumbuka mwalimu gani kutoka shuleni? Nikiwa katika shule ya upili, na mkumbuka mwalimu wangu wa fizikia. Alikuwa mwalimu ambaye, alikuwa mwalimu ambaye tulikuwa tunashangaa. Ni mwalimu wa aina gani. Sababu hakuwa na tabia kama za wengine. Wengine wakikuja na viatu, wamevaa vizuri, yeye atakuja kama amevaa kinyasa, amevaa machapi, kandambili. Alikuwa mwalimu, mkarimu, hakuwa na maneno mengi sana. Na alikuwa anapenda sana fizikia, alikuwa anafunza fizikia na alikuwa anaipenda sana fizikia huyo mwalimu. Lakini sikuwa najua kwamba yeye pia ni mkali. Kuna wakati alitupea kazi ya ziada. Na wengine wetu tuliona huyu mwalimu ni mpole hatatuadhibu. Lakini alipokuja, alikasirika. Akaanza kufanyauchunguzi. Akigundua wengi wetu hatukuwa tumefanya kazi ambayo alikuwa wametuambia tufanye. Na alituchapa viboko na kiboko chake ilikuwa kikali sana. Ilikuwa kikali sana hiyo ndio kiboko nilipata nikiwa katika shule ya upili. Yeye ndiye mwalimu nadhani baadhi ya walimu najua. Shule ya upili hukuwa na viboko sana kama shule ya msingi. Shule ya msingi nilikuwa nimezoa viboko. Huku viboko ilikuwa kawaida. Lakini shule ya upili yeye ndo alinifanya nikagundua kumbe ukikosa utadhibiwa.

Je, napenda kucheza michezo ya video, video. Ndiyo, mimi nishabiki wa michezo ya video. Napenda michezo ya video sana. Uwa natumia michezo ya video kujiburudisha wakati pengine nimechoka au pengine mawazo yangu hayako sawia. Uwa nacheza michezo ya video. Unapenda michezo ya kupigana au michezo ya kutafuta kitu fulani ya kutafuta kitu fulani au unapenda pia michezo ya karata au michezo ya mpira, kandanda au pia pengine vita, iwe ni jesi. Iwe ni mtu kibinafsi au michezo ya kuendesha ndege na kupigana na nayo. Na maadui kwa ndege. Kutupa mizinga. Mimi napenda michezo ya video. Uwe inanisaidia kuchangamsha akili na kufanya niwe mchangamfu.

Je, napenda kupika. Ndiyo, mimi napenda kupika. Sababu mi huona kwamba chakula ambocho mimi nimepika mwenyewe. Ni kitamu, mi pia najua kupika. Najua kupika, na napenda kupika. Iwe ni ugali, iwe ni samaki, iwe ni mboga, iwe ni chapati. Chakula chochote naeza kupika. Pia pia naeza pitia kwa resipi ya upishi inanifatilie vizuri na niweze kupika icho chakula. Mi pia huwa ni nashabikia video za upishi kwenye mitandao ya kijami kama youtube kama facebook. Naona jinsi vyakula mbali mbali vinaandaliwa. Kwa hivyo niko na ujuzi wa kupika. Na napenda kupika. Na naeza kupika chakula chochote. Chochote iwe hata ni keki. Nikiwa na viungo na vifaa vyakueza kupika chakula hicho. Napika.

Je, nieleze kuhusu timu yangu ninayoipenda ya mpira wa miguu. Mimi ni shabiki sugu wa timu ya asenali ya ligi ya ubara ya uingereza. Timu hio nimekuwa nikishabikia tangu nilipokuwa kijana kwa zaidi ya miaka ishirini. Mara yao mwisho kushinda kombe la ligi ya uingereza. Ni zaidi ya miaka ishirini iliopita. Iyo wakati ulikuwa na wachezaji wazuri. Wachezaji ambao walikuwa wanajituma Kucheza. Lakini baada ya hayo. Timu hiyo hajawai shinda haijawai shinda ligi Ya Uingereza. Kwa zaidi ya miaka ishirini. Ni timu ambayo naipenda ndiyo. Lakini kwa wakati huu siifatili sana sababu matakwa ya hiyo timu ni ya kuchukiza. Mara wa mwisho kushinda ligi walikuwa na kocha wao ambaye alikuwa anaitwa Arsene Wenga Arsene Wenga amekuwa na timu hiyo. Alistaafu kabla aongeze kikombe kingine. Na tangu aachane na timu. Kuna kocha wengine wamekuja. Na wote wameshindwa kuelekeza timu kushinda ligi ya Uingereza. Timu hio ishinda huwa naisi vizuri, huwa nafurahia. Lakini wakati huu huwa wanaanza ligi vizuri, wanashinda, wanashinda. Lakini wakati ligi liko karibu kuisha huwa na sijui ni sababu ya kuchoka au pengine wameingia katika mambo ya kamari. Wanaanza kushindua na kupigwa ovyo ovyo. Na mwishowe wanakuja kuwa nambari mbili au nambari tatu jambo ambalo linanichukiza sana.

Je, navaa saa, hapana, wakati wa ujana wangu, kukua na simu, huko miaka ya tisini na elefu mbili ikianzaanza, simu ilikuwa ngumu sana kupatikana. Iwe wakati huo nilikuwa navaa saa ile ili ni kujua ni wakati gani. Lakini wakati huu niko na simu. Na simu inaeza nionyesha ni wakati gani au ni saa ngapi. Hujawahi ona haja ya kuvaa saa. Pengine siku zikisonga nitakuwa navaa saa sababu ya fashoni. Fashoni kujirembesha tu nayo. Si sababu ya kujua ni saa ngapi. Lakini wakati nilikuwa ujana wangu ilikuwa lazima nivae saa sababu ungepata umekosa hii wakati nilikuwa na nimesisimuka kabisa kuwa nafuatilia mambo ya mapenzi. Kwa wingi. Kwa hivyo nilikuwa natumia saa kujua pengine mpenzi wangu ameniahidi ameniahidi kuwa saa fulani nieze kutana na yeye au saa fulani tutakutana kwa hivyo ilikuwa lazime uwe na saa ndio nijue ni wakati umefika sababu unaeza pata umeenda kule mapema au umeenda kuchelewa na unakosa kukutana yule ambaye amekuahidi kwamba ama umeahidiana kukutana. Saa wakati huu simu iko na simu inaonyesha saa. Kwa hivyo huwa sivai saa ya mkono. Pengine siku zikisonga. Naeza kuvaa saa mkono sababu ya fashoni.

Je, nafanya nini wakati wa mapumziko ya mchana? Wakati mapumziko ya mchana, hiyo na wakati wa kusinzia. Au pengine, huwa nasinzia mahali nipo. Nakaa kwa kiti, pengine nisinzie. Au ni durusu, mitandao, ya kijamii. Au niangalie barua pepe. Niangalie, niangalie mawasiliano yangu. Mitandao ya kuwasiliana kama vile whatsapp, telegram, durusu mitandao ya kijamii kama vile snapchat, tiktok, instagram, nijue nini kinaendelea. Au pengine niangalie habari, nifuatilie habari, iwe ni ya kimataifa, au nchini mwetu, nijue nini kinaendelea. Na kama kuna muda wakuambua unabaki, pengine ni siku za kazi, na kuna muda kidogo unabaki ni wakati wakupumzika, kusinzia. Naweka kichwa kwenye kiti au meza. Na nafunga macho. Nakusanya mawazo yangu. Ni sinzie. Ni kusanye mawazo ni sinzie au pengine niende ni tafute kinywaji kizuri baridi. Iwe ni maziwa, iwe ni soda. Ninywe. Ni pate kutuliza mwili na mawazo.

Jee, napenda kuenda madukani lini. Mimi, kibinafsi, huwa sipendi kuenda madukani wakati ovyo ovyo. Pengine, hilo ni jambo la dharura, au kile ambacho nahitaji kununua. Lazima niende kibinafsi, ndio pengine nikituma mtu, anaweza niletea kile ambacho hakinifurahishi. Lakini mimi madukani mmi hupenda kuenda wakati wa mchana. Wakati watu si wengi. Pia mimi hupenda kununua wakati bei ya vitu iko chini. Wakati bei ya vitu iko chini. Wakati pengine kuna nafasi ya kuweza kuzungumza na muuzaji. Anifanyie bei nzuri, bei ya chini. Kwa hivyo mimi, sipendi kuenda madukani. Lakini nikienda, niende wakati wa mchana. Na mimi hupenda kutuma watoto wangu au kutuma yeyote yule ambaye naweza mtuma aniendee dukani. Nikienda dukani kibinafsi iwe ni kitu ambacho lazima au pengine nimekosa mtu wa kumtuma aniendee dukani.

Je ni mchezo upi katika olimpiki naupenda. Mimi katika mchezo olimpiki mimi mara kwa mara hushabikia riadha sana sana riadha za masafa marefu. Mimi natoka inchi ya Kenya. Najulikana duniani kote. Kama mabingwa wa riadha masafa marefu kwa hivyo, mchezo naupenda sababu wengi mara nyingi wanainchi wenzangu wa Kenya ndio huwa wanashinda mchezo huo, mchezo wa riada. Ingawa pia kuna mchezo mingine ambao huwa nashabikia kama vile mchezo wa raga ambao ni mchezo ambao naupenda, tangu niwe shule ya upili. Mi pia upenda kuona mchezo wa voliboli. Sana sana timu za wanawake zile za kucheza kwenye bichi. Uwa napenda kuona sababu ya kunitumbuiza. Na mapepo ambayo yanaendelea pale. Kitu ambacho nakumbuka kuhusu mchezo wa olimpiki. Uli olimpiki wakati kipcheko kewino mwanariadha gwiji kutoka Kenya aliweza kushinda taji la bingwa wa riadha masafa marefu kwa kimombo inaitwa Marathon na wakati huwa na tazama riadha kwenye olimpiki huwa nafurahia sana sababu iyo ndo mchezo peke ambayo sisi kama waKenya huwa tuna uweledi, tuna ugwiji wa aina fulani. Pengine huwa tunapata tu pingamizi kutoka timu ya inchi etopia peke lakini kwa riadha masafa marefu sisi ni magwiji, mabingwa.

Je, napenda kujaribu teknolojia mpia, ndiyo, mimi nikona shaada ya teknolojia ya mitandao. Nimesomea taluma ya wanasayansi wa kompyuta. Kwa hivyo teknolojia ni kitu ambacho napenda. Na nikiwa na nafasi, siwezi sita kujaribu teknolojia mpia. Iwe ni simu, iwe ni gari, iwe ni chochote ambacho inausika na teknolojia. Sababu teknolojia ni semu ya kazi yangu. Mimi ni kiona kitu. Uwa natamani kujua jinsi kinafanya kazi. Pia mimi uwa na shuguliko katika kazi ya kujaribu kufanya majaribio kwa teknolojia. Sana sana programu za kimitandao. Uwa nafanya kazi ya kufanya majaribio. Kuangalia jinsi programi hiyo inafanya kazi. Na kama kuna udhaifu wote. Na kueza kuenezea yule ambaye ametengeneza program hiyo mahali kuna makosa ili aweze kurekebisha. Au pengine kama kuna mambo ambayo pengine anaweza ongezea. Ndiyo programu hiyo au teknolojia hiyo iwe nzuri zaidi, au iwe na manufaa zaidi kwa wale ambao wanaenda kuitumia.

Je najilinda aje kutoka vitisho vya mitandao. Mimi mambo ya kimtandao ni sehemu ya taaluma ambayo nimefanya kwenye chuo kikuu nimefanya certificate nimefanya vyeti kadhaa ya usalama mitandaoni kwa hivyo mimi vitisho vya mitandao navijua na huwa najua jinsi ya kujilinda pengine usiwe na tamaa kama wewe ni mtu unafanya mambo ya mtandao yastahili wewe usiwe mtu wa tamaa sababu mara kwa mara wale matapeli hutumia tamaa ili kukuvutia na kuweza kukulaghai pesa au kukulaghai chochote mtandaoni kwa hivyo mimi najua kwamba kama uko na akaunti iwe ni za kijamii, iwe ni akaunti za benki ambazo unatumia mitandaoni yafaa uwe na pini, au uwe na neno, uwe na jinsi, uwe na jinsi maalumu ya kulinda zile stakabathi ambazo unatumia kuingia kwenye akaunti zako. Iwe ni pini, iwe ni jinsi ya kujitambulisha. Pia ukiwa mtandaoni, si vyema kuweka mambo yako yote. Sababu pengine kuna wale watu ambao wanateka watu nyara. Ukiweka mambo yako mtandaoni, watajua pahali unatoka. Jinsi unatoka, ukiwa mtu wa kujitangaza mtandaoni ovyo ovyo na uko na maadui, wanaweza jua wanaweza kupitia mtandao. Wanaweza kukuchunguza na kujua ni wakati upi unatoka, wakati upi unarudi. Wanajua mpangilio wako na wanaweza kukuteka nyara. Na kwa hivyo, mimi niko na taaluma, niko na taaluma, niko na tajiriba. Na nimesomea jinsi ya kujilinda na vitisho vya mtandao.

Najihisi vipi kusubiri kwenye mstari, kusema kweli mimi huwa sipendi kusubiri kwenye mstari. Pengine kama kuna kitu kizuri cha kuvutia macho yangu. Kama pengine kuna jambo fulani kwenye runinga la kunifraisha au pengine kuna mwanamuke mrembo mwenye umbo la kufraisha. Pengine wakiwa karibu na napotezea macho kule. Lakini uwa sipendi kusubiri kwenye mstari. Nikijambo ambalo linanichokesha sana. Pengine nikuwe na kitu la kunifuraisha. Lakini mi upenda. Ningoje mshtari uishe. Niende tu nishugulikiwe. Pengine ata niwe wa mwisho tu. Niende nishugudliiwe haraka haraka nitoke pale lakini sipendi kusubiri kwenye mstari. Pengine mstari ambao kuna pesa ya bure. Kama kuna pesa ya bure tunaenda kupewa. Naeza subiri kwenye mstari. Pesa ambao sijafanyia kazi pesa ambayo inakuja tu. Mimi nivumilie kwenye mstari. Pengine wakati wanasiasa wanapiga wanapigia kampeni ya kutavuta vyeo. Uwa napeana pesa wanatu save. Sisi ambao tumeenda kwa kusikiza hotuba zao za uongo na ukweli. Huwa watuweka kwenye mstari. Ili waeza kutugawia shlingi mia au shlingi hamsini. Apo unaeza vumilia sababu ni pesa ya bure. Lakini kama ni mstari, mimi sipendi kusuburi kwenye mstari.

Je, nafanya nini kujiandaa kwa mkutano? Kama ni mkutano wakikazi, huwa nazingatia kuwasili kwenye eneo la mkutano kwa muda unaostahili. Huwa sipendi kuingia kwenye mkutano wakati ushaanza. Mi hupenda kuingia kwenye eneo la mkutano kabla mkutano uanze. Ili nieze kufuatilia au kupata mahali pazuri pa kukaa na kujiandaa kisaikolojia jinsi ya kushiriki kwenye mkutano. Lakini, hivi ni mkutano wa kisiasa, pale unatafuta kiatu kizuri, kukitokea fujo, vurugu, ujue utakimbia vipi. Iwe ni maandamano au mkutano wa siasa pale unajiandaa kwa sababu chochote kinawezatokea hata kama mkutano wenyewe umepewa kibali na polisi unaweza shtukia mnakimbizwa na polisi wa hivyo pale ujiandae na kiatu kizuri cha mbio. Pia uende kwenye eneo ujue kukue na vurugu nitaingilia hapa. Na nitokee hapa uwe na jinsi utajiokoa kwenye mkutano huo lakini kama ni mkutano wa kazi hiyo ni unafika kwenye eneo kwa muda unaofaa kama ni mkutano ambao unatumia mbinu ya mitandao lazima uangalia kwamba intaneti iko sawa isiwe na iko chini au isiwe ina katika katika, kwa hivyo, hivyo ndio jinsi huwa najiandaa kwenye mikutano.

Je tunda langu la kupendezwa ni lipi. Mimi tunda ambalo nalopenda zaidi. Ni tunda la mzabibu. Hilo ndio tunda naeza kula kwa wingi sana. Tunda la mzabibu sana sana ni ile la rangi ya zambarau huwa inanipendeza sana. Naeza ikula kwa wingi ingawa kuna matunda mengine ambayo nayapenda. Kama vile mapera, tufaha avocado Nanasi. Lakini tunda la mzabibu ikiwemo kwenye hayo matunda. Na inabidi nichaguwe tunda moja ambalo nalipenda basi. Nitachagua tunda la mzabibu sababu nalipenda sana. Hata kinywaji chake iwe ni divai napenda. Iwe ni mtunda lenyewe nalipenda. Nikikuwa na juisi la tunda hilo na niwe nimechoka nikinywa huanapata, nimechangamka na nimepata nguvu ya kuendelea kuchapa kazi au kujenga taifa.

Jee, napenda kuvaa nguo za aina gani? Mimi uwa sipendi kuvaa nguo ambazo ni nzito. Nzito, nzito. Mi hupenda kuvaa nguo za kisipoti. Pengine kaptula au kinyasa. Na pia viatu za kisipoti. Napenda kufaa shati ya kisipoti. Kinyasa cha kisipoti. Na viatu vya spoti sana sana. Lakini kazini uwe inalingana na siku. Kama naenda mahali ambapo nataka niwe nionakane, kirasmi au nionakane mtu ambaye ameenda pale katika mambo ya kirasmi naeza vaa suti na viatu vya ngozi vya ngozi vyeusi, viatu vya kileo.

Je, napenda wanyama wa aina gani? Mimi kibinafsi napenda wanyama wote. Iwe ni wa msituni, iwe ni wa nyumbani, wanyama wote nawapenda. Iwe ni simba, iwe ni chui, iwe ni duma, iwe ni nyati, iwe ni twiga, iwe ni kulungu. Iwe ni wanyama wa nyumbani kama paka mbwa, kondoo, ngombe, mbuzi. Iwe ni hata wanyama wa aina ya ndege kama kuku, kama kanga, kama njiwa, kama ni tausi, kama ni wanyama na ndege wa msituni. Iwe ni korongo, iwe ni tai. Wote nawapenda sababu wote mungu aliwaumba na mungu chochote ambacho mungu alikiumba ni kizuri. Sababu wakati alikuwa anafanya kuyaumba, alikuwa anaangalia uumbaji wake anasema aliona ni nzuri. Chochote mungu aliumba ni kizuri na kinapendeza. Na napenda kama mkristo napenda. Kila kitu ambacho mungu aliumba ni kizuri na kinapendeza. Na siwezi kukichukia iwe iko na sura mbaya. Iwe iko na sura nzuri mimi huwa naona pengine bahati mbaya. Mnyama umekutana na mnyama kwa ubaya, pengine amekudhuru inakuanga ni bahati mbaya. Unaenda unaenda kwa mazingira yao na yule mnyama yuko katika shughuli ya kutafuta. Ukimzuia atakungata na atakuumiza.

Je, napenda kufanya kazi peke yangu au na wengine, hilo huwa linalingana ni kazi gani nafanya. Kama kuna kazi ambayo inahitaji umakini wa kibinafsi, mimi hupenda kufanya kazi hiyo peke yangu. Ili niweze kuweka akili zangu zote na nguvu zangu zote kwenye hio kazi, bila kuingiliwa na pengine mawazo ya wengine au pengine na maelekeo ya wengine. Lakini kama ni kazi ambayo tunahitaji tufanye na wengine pia siwezi kataa na siwezi chukia kufanya kazi hiyo na wenzangu sababu wawili au zaidi wakikutana kufanya jambo fulani jambo hilo linakuwa nyepesi. Na hata nikifanya kazi kivyangu na nikwame. Mimi huwa natafuta usaidizi kwa wenzangu. Hili niweze kupata jinsi ya kutatua shida hiyo. Kwa hivyo mimi kazi hulingana ni ya aina gani. Lakini kijumla mimi hupenda kufanya kazi nikiwa peke yangu. Sababu mimi huwa nakuwa na bidii na matokeo huwa ni mazuri zaidi. Sababu huwa nabishana na mimi wenyewe. Mimi ni mtu mchapakazi kwa hivyo hiyo tu ndio iko.

Je, unapendelea kitanda kigumu au kizuri, mimi napendelea kitanda kigumu, ili nikilala, niwe kama gogo, isiwe kuwa pengine kuna sehemu fulani, kumekunjika, unapata umeamuka, asubihi ni kama ulikuwa vita katika usingizi. Mimi hupenda kitanda kigumu kisichokunjikakunjika. Iwe heri hata iwe kama sakafu. Iwe kama sakafu, nilale kama gogo. Hapo usingizi utakuwa mzuri. Na nikiamuka, pengine nitaamuka kama nimechangamuka. Lakini kama nikitanda ambacho ni kizuri kinakunjikakunjika uanapata umeamuka umechoka na pengini hukulala kwa njia ambayo inastahidi. Anafanya nini huyo paka nyuma?

Umewai kushiriki mashindano? Ndiyo, nimeshiriki mashindano. Sana sana nikiwa katika shule, katika shule ya msingi na kumbuka nikiwa pale darasa la tano nne au sita. Nikuwa na timu ya darasa. Nikuwa najiita pundamulia. Na ingine inajita simba. Sasa si mimi nilikuwa katika darasa la pundamulia. Na wale wanajiita simba. Tukuwa napenda kucheza mpira kati ya simba na pundamulia. Na mimi wa pundamulia nikuwa tunajikaza kabisa nangangana na wenzangu ili kuweza kushinda wana simba. Lakini mara kwa mara wana simba walikuwa wanatulemea sababu walikuwa na wanafunzi wenye mwili kutuliko. Lakini, lakini, kuna wakati nilijikaza, mimi nilisema apana, leo lazima pundamlia amle simba. Iyo wakati nakumbuka nilingangana, tukaeza kuwashinda wana simba. Na inifraia sana. Pia katika shule ya upili, nimeshiriki katika mashindano ya riadha. Katika mabweni tulikuanga na timu. Unaende na shiriki. Unaambiwa ushiriki katika mashindano au ulipe pesa fulani ambao itatumika kununulia wale Washindani Chochote Pengine Kinywaji Ambacho watatumia wale ambao wameshiriki katika mashindano. Lakini mi mara kwa mara nilikuwa na jitolea. Na jifanya mi ni mwana riadha. Na shindwa kabisa. Nashangaa kulikuwa na mshiriki mmoja alikuwa anapenda kunizunguka. Anaeza nizunguka. Mi sijamaliza kumzunguko mmoja. Na huyo amenizunguka mara tano. Bake inabidi ni jiondoe katika mashindano. Kuwa mi nimeshiriki mashindano mara mingi. Nikiwa shuueni. Ata wakati huu. Uwa tinafanya mashindano ya program ya kuunda pengine program fulani kwa muda fulani. Uwa natamani kushiriki na kuna wakati nilijaribu lakini sikufika kwenye mashindano sababu niligundua kila ambacho kinaundwa pale kinaitaji mtu ambayo ako na tajriba ya hali ya juu.

Najua kipi kuusu timu bora wa mpira wa kiraga ya kimarekani. Mimi sina timu ya kipinafisha ambayo nashangilia ya kiraga au ya raga ya kimarekani. Mimi huwa napenda raga. Ni kitu ambacho na kipenda tangu niwe katika shule ya upili. Na mimi ni mkenya na hua natazama. Nikipata nafasi uwa natazama mchichezo za raga ya kimarekani Wendafoti na raga ya kawahida. Sapo ya uwa na inakua na ushindani mkali. Na pia uwa iko. Na utamu fulani nikiona michezo hio kwenye runinga hua nafurahia sana. Kuna jinsi wachezaji Wanagongana Mwishanga kwani kugongana. Pia niseemu ya mchezo huo. Uwanagongana ni kama waantaka kupigana. Wanangushana chini. Najaraga kwa kawaida. Wakati nicheza raga nagumbuga kukulikuwa na kitu ilkua naitwanga kujilinda naitwa kwa kimombo handoff yu unampigia mtu kofi ni kama unamsukuma lakini ni kofi kofi ya ngumi unampigia mtu kofi kama ngumi iliku kumziwia asiku nyanganye mpira na jambo hilo likuwa ni kali sana kwa hivyo mimi ua sinapenda kuona timu za ki raga, za ki Amerikani na nafraia mchezo huo hiyo iwe ni ya wanaume, hiyo ni wananake lakini mimi huku Kenya nafraia kuona timi yangu, huwa nachabikia timi ya Kenya ambayo inafanya vizuri alafu kuna timu ya kutoka uswizi hile timi ya Maori, huwa nifraisha sana.